Ndiyo nimewahi kufanya yoga, nilianza kufanya yoga mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu nilikuwa pale Nairobi na nilipata fursa ya kujifunza namna ya kufanya yoga na nilifurahia sana kwa sababu ni nzuri kwa sababu unanyanyua misuli pamoja na kutuliza roho yako.

Nadhani inategemea, kama ni mchana, mara mingi huwa ninapenda kula wali. Kama ni usiku, napenda kula ugali. Yani inategemea tu, but nakipenda chakula yote, yani wali au ugali, sina sichagui, yani napenda yote.

Asubuhi, ya leo niliamka muda wa saa kumi na moja. Nikajitayarisha, nikaingia bafu, nikaoga. Baada ya kuoga, nikashika uzu, mimi ni muislamu. Nikajitayarisha kwa swala, nika swali, swala yangu. Kisha bada ya kuswathi. Nika soma korani kidogo, kama dakika thelathini. Kisha ni kakunywa maji halafu nikajitengenezea chai na kulikuwa na chapati Ilikuwa imepikwa jana ni kakula nayo Leo sikuenda kazi Leo ni siku ya jumamosi Leo hakuna kuenda kazi Nilikuwa tu nyumbani Nilihisi vizuri sana sababu leo ni muda kukaa na familia Nimefurahia sana.

Mwanzo kabisa mimi ningependa kuenda kwenye nchi inayoitwa Maldives. Kwa sababu huwa ninaona wako na mandhari nzuri sana. Bahari ni safi, yaani inavutia sana. Ningependa kuenda kuzuru, kuogelea, kukula chakula yao na kujifunza mengi. Ningependa kusafiri na mchumba wangu kwasababu yaani naona ni jambo bora sana na nikienda na mtu ambaye unapenda. Na ningeenda tu kupumzika yaani si kutembea kukaa kwenye nyumba ambayo tumekodesha ama hoteli na kuji kujiburudisha kwa siku kadha wa kadha alafu turudi kwetu Kenya.

Sherehe yangu ya kupendeza ni kama harusi. Mimi napenda sana harusi au birthday. Yani wakati wowote watu wanakusanyika kwasababu ya jambo la furaha. Yani naona ni nzuri sana na huwa lina ni furahisha. Yani watu wanakuja pamoja, mnakula, mnasherehekea, mnafurahia. Kisha like kila mtu baadae anaenda nyumbani watu huwa wanavaa manguo maridadi watu wananukia vizuri Yani kila kitu kinavutia maua Yani kila sehemu limewekwa pambo Kila mahali na napendeza sana.

Ndiyo nimewahi kushirika katika mashindano. Mashindano mengi kama ya hesabati, lakini ambayo niliipenda sana ni mashindano ya kukimbia mita mia nne kule Nairobi katika. Kulikuwa na mchezaji fulani anaitwa Henry wanyoike, Nilifurahia sana kuhudhuria na kushiriki katika mashindano hayo na kisha baadaye nikaweza kutunzwo na cheti cha kushiriki katika mashindano hayo na yani ni hadi waleo mimi bado naikumbuka siku hiyo.

Mimi kwanza ninapenda muziki wa aina ya reggae kwa sababu mara mingi waimbaji wengi kutoka katika hii muziki huwa wanaimba wako na ujumbe na naona ni muhimu sana mtu asiimbe tu kiholela yaani pitisha ujumbe kwa jamii eleza jamii jinsi ya mambo fulani na fulani watie motisha Mimi napenda napenda muimbaji ambaye anaitwa Bob Marley Nilianza kumsikia kitambo sana tangu Mama yangu alikuwa anamshabikia sana na huwa napenda kusikia muziki huu Maybe tuseme kama jioni au au siku za likizo au siku kama jumamosi au jumapili Wakati niko tu nyumbani nimetulia na huwa nahisi vizuri sana nikisikia ujumbe ambao mziki wao imebeba.

Ningependa kujaribu sana mpira wa kikapu kwa sababu nilikuwa nampenda sana mchezaji anayeitwa Michael Jordan na ningependa kujua namna alivyokua anacheza, ni namna ipi, ili pia niweze kujifurahia mimi mwenyewe, namna nilikuwa naona yeye anafurahia na watu wanamshabikia kabisa.

Mimi huwa ninapenda aina za filamu zenye ucheshi, zenye kutania, na kwa ujumla yenye yaani kuna watu wanachekesha sana. Kwa mfano, hizi filamu ambazo ni za kiuzungu, lakini ziko na ucheshi mingi sana. Ama hapa tu Kenya kama vioja mahakamani, ama hula baloo, hiyo ni baadhi ya filamu ambazo mimi huwa ninapenda sana kwa sababu inaniridhisha kwenye roho yangu na inanifurahisha na kunichekesha sana.

Mwanzo kabisa na thani ukosefu wa fursa ya kujiendeleza kazini. Yani inamanisha kukosa kupandishwa cheo kazini au kujulikana kuamba unafanya kazi nzuri. Jambo lingine ambayo naona ni changamoto sana kazini ni ukosefu wa kuelewana baina ya wafanyakazi. Ama mawasiliano duni pale kazini ambayo huchangia sana kazi kuzorota Pia muda mrefu wakufanya kazi Yani muda ukiwa mrefu sana Nakosa wakati wa kuka na familia na inakua sana changamoto sana kwangu pale kazini.

Ndiyo mimi ninapenda sana kupika hasa napenda kupika sana mapochopocho kama chapati napenda kupika sana pilau napenda kupika ugali napenda kupika mboga ya aina yoyote au mchuzi wa aina yoyote Napenda pia kutayarisha vipochopocho vya kunywa nayo chai asubui kama mahamri kama vyazi karai Napenda sana kuvitayarisha na Kwa sababu yani huwa naona nikifanya hivi nikipika pale nyumbani watu wanafurahia sana majirani Hii ndio maana huwa napenda sana napenda kukaa kwenye jikoni yani kukatakata nyanya kitunguu na kadhalika huwa napenda sana inanifurahisha kwenye roho yangu.

Mara nyingi asubuhi mimi huwa ninapenda kukula mahamri pamoja na maharagwe au chai. Yaani chai ya majani. Mara mingi mimi huwa ninapenda sana kukula chakula hichi. Kwa sababu ni kitamu, ni raisi kutengeneza na tukikula pale na familia. Watu huwa wanaridhika sana. Kwa hiyo huwa inanifurahisha sana.

Na amini kwamba pale kazini ni muhimu sana mtu kujifunza marifa mpya ya kiustadi. Sababu ni vizuri ukiwa sehemu fulani ni vizuri kujua utaluma mpya, kujifunza chochote kita mpya. Sio kukatu na bila kufanya kitu chochote kinjekita kuririsha. Jambo lingine ambayo mimi na tamini sana pale kazini ni kufanya kazi kwa ujasiri kufanya kazi yani bila uoga na kwa uzoefu pale kazini Jambo lingine ambayo mimi na lolitamini sana pale kazini ni kupandishwa cheo Napenda kazi yangu ikitambulika na wakubwa wangu wameridhika na kazi yambayo ile nimifanya na kwa hivyo wakaona ni vye makuwa ni heri, nikipandishwa cheo. Jambu lingine ambalo mimi nathamini sana ni kuridhika kibinafsi. Yani nikio pale kazi ni napenda sana kuridhika na kazi yangu na chochote kile ambacho ninaachofanya. Hili nikienda nyumbani najua kuna jambu lamana mimi huwa ninafanya.

Pale kazini huwa kukiwa na msongo, mimi huwa napenda sana kufanya na kupanga kazi yangu na kuipa kipaumbele kazi ambayo ni dharura, kisha nafwatilia na zile ambazo si dharura. Pili, napenda kumtafta mtu yoyote ambaye mimi ninaemuamini na mshawishi kwa jambo fulani au jambo fulani au anipe mawaidha ya kunitia motisha na kuniondoa msongo huu katika kazini. Tatu, huwa ninapenda sana kuchukua wakati napumzika kidogo muda mfupi, yaani kupea akili yangu wakati ya kupumzika Jambo la nne, napenda kuzunguka na kufanya mazoezi ya kupumua na ili inisaidie kufikiria vizuri na kunipunguzia msongo wa mawazo.

Mara mingi mimi hupenda kuwaskiza wenzangu wakitoa maoni yao nawaskiza kwa makini na kutilia maanani au mkazo kila jambo ambalo wanaongea. Pili nasubiri wakisha maliza kuongea nawapa pointi zangu ambazo naezapenda waniskize pia, kisha tunabadilishiana mawazo alafu tunasonga mbele.

Mimi napenda sana kufanya kazi kwa ushirikiano na wenzangu pale kazini. Nadhani ni jambo la maana sana kwa sababu watu nitofauti, watu wanaleta mawazo tofauti. Na mwishowe inaweza kuboresha kazi kwa kikubwa sana. Jambo lingine mimi ambalo ninapenda pale kazini ni kutatua matatizo na kutafuta suluhisho pale kazini. Haijalishi ni kuhusu nini kuwa kama ni mgogoro baina ya wafanyikazi kama pale kazi ni kunashida mgogoro baina ya watu pale kazi ni haijalishi Mimi napenda sana kutatua matatizo na kupata suluhisho Hili kampuni isonge mbele.

Mimi nampenda muandishi ambayo anaitua Ken walibora. Nilimpenda sana kwa sababu nilioza kupata fursa ya kusoma riwaya yake ambayo inaitwa siku njema ilio na kilio na Ken walibora. Ilikuina ongelea kuhusu msichana ambaye alipata changamoto kadha wa kadha katika hii dunia na badae kapata afuweni. Yani nilipenda sana namna alivyo andika kitabu hicho na vitabu vingine vyake na hadi wa leo natamani sana kukirudia kitabu hicho na sioni yaana siku ifike niweze kukirudia tena.

Naeza kambwa, kusema kambwa mimi nimewai kuanzisha biashara yangu. Nikiwa pale kwenye chuo kikuu, niliweza kuanzisha biashara ya kuuza asali, na niliweza kuuza asali kwenye shule, nilikuwa nauzia walimu wakuu, nilikuwa na uzia wanafunzi wenzangu, na pia kwa maduka pale shuleni nilikuwa nauza asali. Na ilikuwa ndio mtu aweze kupata cheti cha shule Lazima uanzishe biashara So sikuwanabudi ila kufanya hivi ili niweze kupata cheti na ndio nitoke pale shuleni.

Mwanzo kabisa nasherehekea kwa kuwapa hongera kwa wenzangu kwenye timu, nawambia hongera sana kwa mafanikio na kwa kujikaza kwa kuweza kushinda, pili nachukua fursa hii kuenda kujiburudisha na kuenda kwenye mikahawa, kununua keki na kufanya sherehe kidogo. Yaani kwa minajili ya kufurahia na juu ya timu yangu kwa kushinda. Kisha naweka kwenye mitandao. Ili watu wengine pia wajue kwamba timu yangu imeshinda. Naam, namna hiyo ndio mimi ninaweza kusherehekea mafanikio ya timu.

Mwanzo kabisa mimi huwa napenda kuamka saa kumi na moja. Saa hii mihuwa natumia kwa kufanya sala na kumshukuru mwenyezi mungu kwa kuniamsha nikiwa salama. Kisha ninaanza kufanya chumba changu chakulala kiwe nathifu. Kisha kuwa sawa naenda kule jikoni na tayarisha chai. Na kiamshakinywa, kisha nakunywa, baadaye narudi na jitayarisha kwa kuenda shugulizangu za siku kama ni kuenda kazini au kuenda sehemu ile yote kuenda kufanya mikutano na wenzangu. Alafu Naondoka tu ni hivyo tu Mimi huwa napenda sana kufanya hivi sababu akili yangu inakuanga imechangamka na niko freshi na huwa ninafurahi sana Napenda ya ni vitu ya kifanywa asubuhi Yani kuwa kumekucha Hamna kelele mingi watu bado wanalala Mimi hivi ndio huwa na penda kufanya asubuhi yangu.

Ndio mimi ninapenda sana asali mwanzo kabisa. Napenda kuiweka kwenye maji na ili itie ladha kwenye maji. Na tena ninapenda kusababu ni haina sukari yoyote ile iliyoongezwa. Mimi kwanza napenda asali kwa sababu nishaifanya biashara ya kuuza asali. Nikiwa pale kwenye chuo kikuu ilikuwa biashara yangu ya kwanza yaani tangu niwe mtu mzima na ilinifuraisha sana niliweza kujifunza mambo mengi napenda sana asali kutia kwenye mkate napenda kuitumia kama kuongeza kwenye maji na tangawizi na ili kupunguza makali ya homa ya kwa kweli naeza sema napenda sana asali halafu tena mimi napenda mnyama anayetengeneza asali nyuki naona huwa anabidii sana. Yaani kabla kupata hiyo asali, amefanya bidii sana kuzunguka kwa kila ua na kujua ua gani nzuri. So mimi napenda sana asali.